Napenda huu mfumo mpya wa simu, mfumo wa touch screen. Nimetumia simu ikona ya button, na pia na nikatumia simu ya touch screen. Na hiiya touch screen, ndiyo napenda sana. Nirahisi kutumia, na ikona mambo mingi, unaweza access internet kuipitia. So, hiyo ndiyo simu ninayopenda.

Hekuma nimeojifunza maishani ni kuwacha watu wafanya wanaviotaka Ukishindiria sana na watu Watakunyaganya furaha yako Watafanya ukwe na mawazo mingi Unibeta ni bizuri tu wache watu wafanya wanachotaka na wewe ufanya unachotaka na kinachokofuraisha.

Natumia simu yangu zaidi kuingia mtandaoni ku ongea na marafiki kutazama video katika mtandaoni na mara mingi nafanya hivyo kwa sababu nime ni niko nimeboeka na sina watu wa kuongea nao karibu so ninaona tu niingie mtandaoni niji niji keep busy.

Napenda kucheza mchezo wa kushindana kukimbia Mimi najua kukimbia na mara mingi huwa ninashinda mchezo huo So ninafurahia ninapocheza mchezo wenye najua Nitaepuka kuwa mshindi Ninaasilimia kubwa ya kuepuka kuwa mshindi.

Zoya nzuri nililojenga ni kusoma sura moja au mbili ya kitabu kila siku. Inanifanya nipate kujua maneno vitu mpya kila siku na naweza kukuza mawazo yangu na pia najiepusha na kutumia wakati huo kwa vitu zivisivyo kuwa na faida.